Nafanya nini kuongeza uzalishaji wangu, na najituma sawa sawa, nina miradi na mipango ambayo nina ratiba maalumu, nina yofuata ilikuhakikisha kuwa miradi hii na imaliza kwa wakati ufaao, na najituma sawa sawa alafu nina miradi, na stakabadhi namna ninavyofanya mambo yangu ili kuhakikisha nimeenda kwa muda, unaohitajika.

Kila asubuhi ninapo amka na sali nashukuru mwenyezi mungu kwa yale ambayo amenipa kisha na piga mswaki fanya zoezi nikunywe staftahi kisha niandike kazi.

Naam, natumia teknolojia sauti katika mtandao kama vile WhatsApp ilikuweza kuzungumza ama kupitisha ujumbe kwa wenzangu kazini na pia kujumuika pamoja na familia wale ambao walio mbali. Natumia teknolojia sauti kwa minazilia ama wasiliano katika WhatsApp.

Ile wakati ambapo kuna jua, jua kwa sababu hilo litaniwezesha angalau nifanye mazoezi na mwili wangu itoke jasho ambalo ni muhimu katika afya.

Napenda kuwa katika mahali ambapo pametulia, mahali ambapo pana maua ya kupendeza, mahali kama vile bustani, kuna hewa nzuri ya kupumua na mahali ambapo hapana kelele. Napenda kutulia katika mahali ambapo hapana kelele, mahali kama vile bustani, mahali ambapo pana mazingira ya kuvutia na kupendeza kwani mahali hapa hunifanya niwe mstaarabu.

Napenda kutembea kwenye mabustani mazuri ya liyo na maua na mimea ambayo inapendeza vile vile huwa na ndege wa aina mbali mbali Napenda kutembea kwenye mabustani mazuri ya liyo na mazingira ya nayovutia Kuna ndege ambao wanaimba nyimbo zao sawa sawa kuna mimea yakupendeza na vile vile pia kuna matunda ambayo ukihisi Ninanjaa naeza kuyala na kuna maji ambayo ya metulia na nikiyanywa naisi vizuri Napenda kutembea kwenye mabustani ya nayopendeza Kwani mali huku huwa na viumbe mbali mbali ambao wanavutia.

Napenda kupiga ngumzo na rafiki zangu Tunapiga ongelea mambo mbali mbali kama vile michezo Kuna soka, kuna michezo ya vikapu, kuna raga na pia tunongelea mambo vile kama vile soka wapo wale ambao ni mashabiki wa timu ya Chelsea na mimi mwenyewe ni shabiki wa manchester united Wakati tunapokuepo na marafiki zangu, tunapiga ngumzo mbalimbali kuhusu vitu mbalimbali kama vile soka, siasa, uchumi na utangamano pamoja na muziki. Napenda kuendeleza.

Chakula ambacho ninakipenda zaidi ni wali, wali ambao umeliwa pamoja na kuku, wali, asa pilau, pilau ndicho chakula ambacho kinanipendeza zaidi ambacho kimeandamana na kachumbari, pilau ndicho chakula ambacho nakienzi na kukipenda kwani huwa na ladha tamu na ni rahisi kutengeneza.

Napenda kuamka mapema na kulala mapema pia na kwa sababu ubongo wangu unafaa utulie nikilala mapema inamaanisha kuwa nitaamka kesho nikiwa mzima kama kigongo kisha shughuli zangu nitazifanya kwa ustadi kwa hivyo mimi hupenda kuamka mapema na kulala mapema ili shughuli za siku zikafwatazo ziwe sambamba.

Naam, natumia video kwa masiliano, hasa mawasiliano ambayo na yanahitaji, yana umuhimu zaidi ama kuna kila ambacho napitisha na ningependa mtu aelewe kwa urahisi natumia video kwa masiliano ili na mtu anipate sawa sawa.

Mafanikio gani ya binafsi ninayothamini kazini ya wale mafanikio ambayo Anajitumwa sawasawa na kuhakikisha kuwa yale wazi bule wazi ambao nimekuwa kazini ama ile shughuli Naukamilishwa kwa muda upasavyo na kuhakikisha kuwa hamna kazi ambayo inasalia Wakati ukifikia nimekamilisha kazi zote Sasa ile mafanikio najivunia kazini ni kuwa mtu ambaye nawajibika na namaliza shughuli kwa muda.

Afya nzuri na nalala kwa masaa ambayo yanastahili angalau masaa sita kila siku anafanya mazoezi kukimbia kila asubuhi na kuhakikisha kuwa nimetoa jasho Anavilevili na kula chakula ambacho kina madini yote ili siha yangu iwe salamu.

Na mnapenda mvua kumana mvua ikiwepk inamanisha mimea itanawiri mazao yatafanya vizuri Kutakuwepo na chakula chakutosha pia wanyama wale wa kufuga nyumbani ni mifugo na vile vile wapori wanapata maji mazuri vile vile pia wanakulana kusayu vizuri Napenda mvua ikiwepo kwa maana uhai upo na mimea mba ya tumipana na vile vile mazayo yatafanya vizuri.

Rangi ambayo napenda kwa ukuta wa chumba ni rangi ya samawati, ile rangi ya mbingu ni rangi ambayo univutia, rangi inayopendeza na nikiwepo chumbani niwepa kwenye chumba changu Huwa nahisi nimetulia, ni rangi ambayo inapamba, alafu inanivutia, alafu inanifanya nitulie. Rangi naipenda kwa ukuta wangu ni rangi ya samawati Rangi ya mbingu kwani mi huona kama Rangi ambayo inanipa uhai ala fu pia ni rangi inapendeza kweli kweli rangi.

Naam napenda asali, hasa asali ambayo mimi huwa naipaka kwa mkate ili mkate uwe laini, alafu unateremka vizuri, naipenda asali kwa sababu huwa na ladha nzuri sana, ladha ambayo inavutia. Alafu asali ukipaka kwa mkate huwa hufanya mkate uwe mwepesi, wa kulika, na pia uwe wenye ladha ya kuvutia kwa hivyo mi napenda asali.

Kumbu kumbu kumbu kumbu zinazo nipendeza mazile kumbu mzuri za shuleni zile wakati wa ilikuwa anaitwa kujibamba ama wa kusikiza mziki kuona filamu na tunajukumika na wenzangu na vile vile wakati wa michezo shuleni ambapo tungefanya bidii kwelikweli kuwakikisha kuwa mashabiki Wanajituliza na kufuraia michezo ambayo tunacheza na hasa hile mijadala ya kuhusu mambo ya maswale ibuka kama vile elimu uchumi ni zile kumbukumbu ambano na zienzi.

Harufu inayonipendeza zaidi ni ile harufu ambao imetengezwa kwa mmea ambao huitwa karafuu. Harufu ambao imetengezwa kwa mmea unaitwa karafuu unaopandwa kule pemba na zanzibari. Kule kwenye pwani harufu inakua imevutia sana alafu yale marashi yake ambao ama manukato. Iliotengenezwa na hiyo huwa yanakaa kwa muda ambao muda mrefu na yanavutia sana.

Kwani maziwa yana madini kama vile protini na kalsiamu ambayo huwa mazuri katika ujenzi wa mwili napenda kuyanywa maziwa.

Stesheni za televisheni kama vile stesheni ya tv ya citizen ambayo huwa na vidokezo ama yale mambo ambayo yametukia ama habari mbali mbali habari mingi mihuzi pata kutoka kupitia kwa stesheni ya televisheni ambayo huitwa.

Mambo ambayo naifanya kushirikina na timu yangu ni pamoja na kuelewa wanachangamoto zipi Alafu pia ni wapi ambapo wapo sawasawa katika kujituma kazini na vile vile pia natangamana nao katika shughuli za kila siku na kuwahimiza watie bidii kazini na pia na kuwa kielelezo kizuri kwao na kwa kuhimiza maadili awe watu wenye nithamu na watu wakujituma kazini na vile vile Anauliza iwepo wanachangamoto zozote na namna ninavyoweza kuwasaidia na kuhimiza washirikiane na wengini kwani umoja ni nguvu na utengano ni.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni kupaka rangi katika maghorofa ama yale majumba mapya ambayo imejengwa kupaka rangi na vile vile kuwa mchorazi hodari kuchora baadhi ya mashujaa wa nchi yetu katika ile baadhi ya mabango uchoraji wa baadhi ya mashujaa na vile vile kupaka rangi katika majumba ndizo ujuzi ambazo ningependa kujifunza hivi karibu.

La mimi sivai miwani la hasha mimi sivai miwani kwenye macho yangu aya naona vizuri tu kwa mara kwa mara nakula karoti na hakikisha kuwa hazitumii ule mwangaza ambao ni mkali zaidi sivai miwani kwa maana macho yangu yapo sawa sawia.

Namna ninavyotumia simu yangu, natumia simu yangu kwa minajili ya mazungumzo na familia na marafiki, pia mawasiliano kazini, na pia naitumia kama chombo cha kupata ili kuburudika, kusikiza muziki, kutazama ya video na pia natumia katika kuyafanya malipo ya bidhaa ambazo nimenunua kwani nalipa kwa njia ya simu ama kwa kutumia mtandao kwa maana nina zile benki kama kcb na coop kwa simu yangu inayonisaidia kufanya malipo.

Chinda ambalo nalipenda zaidi ni zambarao. Tunambalo huwa na latha mzuri, alafu lina madini ya vitamini ambayo ni muhimu katika kulinda mwili kutoka na nakupata maradhi ambayo ya tafanya siha yangu iwe na wasiwasi. Tunda nalopenda zaidi ni tunda la zambarao.

Mahali ambapo nimesafiri ambapo ni pazuri zaidi ni adiwani inaitwa Diani kule pwani ni sehemu ambayo inavutia zaidi Mandhari ya kupendeza naliona bahari indi vizuri na pia unaezapata ile nafasi ya kusafiri kwa kutumia meli mahali ambapo pananifurahisha zaidi Diani kule pwani ya Kenya sehemu mzuri zaidi ya machi.

Chumba changu cha kulala, na ni chumba ambacho ni kikubwa, hakina kitanda, kina soni tosha, alafu, nimepaka ile rangi ya samawati, kwa ninaona rangi upendeza, alafu, kina, maeneo ambapo naeka, zile riwayazangu ambazo miusisoma, kabla ni lale, ni chumba kinachopendeza.

Baas tunakipenda zaidi, kinywaji ninachokipenda zaidi ni sharubati ile ambayo imetengeza kutokana na embe, sharubati ya embe ndicho kinywaji ambacho nakipenda zaidi na kwa maana huwa na ladha tamu na kina madini ya vitamin.

Wakati ambapo nipo sina shughuli zozote nimetulia nimemaliza huwa napenda kutangamana na kushirikiana na watoto katika mchezo yao mbalimbali kwani hiki huwa Kinanikumbusha zile kumbukumbu za enzi zangu nikiwa mtoto na nathamini sana Kwani ujana ni moshi ukienda urudi napenda kucheza na wa.

Enzi zaidi ni ile sanaa ya mchezo wa kuigiza michezo wa kuingiza ni mcheza ambayo nilikuwa nashiriki nikiwepo katika shule za upili na pia katika chuo kikuu Micheza wa kuigiza hunifurahisha zaidi kwani huiga matukio ya hali ya.

Saa ile masaa ya jioni, na baada ya kutoka kazini, ama ile wikendi ambapo wakati ya ambapo nipo Sina kazi yoyote ya kufanya, nisha osha, nisha fanya kila kitu na kuenda kundesha baiskeli Kwani ni zoezi, laziada ambalo huimarisha misuli ya mwili wangu kuniliwaza na kunituliza.

Makosa kazini na shugulikia vipi na ya kuwa nayakosoa hapa po kwa hapo na waita wale ambao wameafanya makoze niwaelezi kuwa hawajafanya haya yale ambayo yanastaili na wanafaa wafanye marekebisho wakati huo huo na iwapo yeyote ana changamoto ama swali lolote aulize ili asiji aka yafanya kwa wakati ujeo na ya kosoa papo hapo ili yasije ya karudiwa.

Miziki ambayo napenda zaidi ni ule muziki wa taarabu zile nyimbo mzuri za taarabu zinazoimbwa na waswahili na wapwani nyimbo hizi hunivutia na kunifanya niwe nimetulia muziki ninaoenzi zaidi ni zile nyimbo za taarabu ama zile bongo za kitanzania, zinavutia kweli kweli.

Kumbu kumbu ya utotoni ambaye na enzi zaidi ni ile, ya siku ambayo niliiba nyama kutoka kwa chungu, chungu kile kina pika nyama, alafu ile nyama ikanigwamilia kwenye koo, ikanza kuninyonga, ikabidi wazazi waje, wanipige ngumi kwenye mgongo ndipo nikaitema. Ni tukio ambalo siezi lisahau kwani lilieza kuweka wazi ule wizi wangu wa chakula kutoka kwa chungu.

Hekima ambaye nimejifunza maishani ni nisiwe mtu wa tamaa, nisiwe mtu ambaye ana pupa, kwa maana tamaa mbele mauti nyuma, alafu niwe ni mtu ambaye natosheka na kile ninacho alafu nitie bidii ili siku moja nize, niwe mwenye maisha.

Nacheza na rafiki yangu mara nyingi anaitwa Antony huwa tunapenda kucheza mchezo wa magongo tukiwa pamoja vilevile tunacheza mchezo wa vikapu nacheza na rafiki yangu anaitwa Antony Mara nyingi mchezo wa vikapu na huwa tunafurahia pamoja.

Anapenda kuenda madukani na haswa katika wikendi siku ya jumamosi na jumapili Hili kununuwa bidhaa ambazo ninazihitaji na zimeisha ama zimekamelika kwenye nyumba napenda kuenda madukani kununua bidhaa za nyumba ambazo zimeisha na ihi huwa hasa wikendi Jumamosi na jumapili wakati ambapo seindi kazini Kisha ninunue vitu ambavyo nitajumia nitatumia pa takribani Ijumaa.

Na bila shaka napenda kucheza kuliko kutazama michezo. Miaka saba kucheza ni zoezi mbila. Na kwa sababu kucheza ni zoezi Napenda kucheza michezo kama vile soka, haraga, kukimbia, masumbwi. Michezo ya vikapu napendelea kucheza kuliko kutazama michezo. Na kwani kucheza kunanifanya nifanye mazoezi. Ninyooshe viungo vya mwili kisha nitoe jasho. Mbali utafanya kuhakikisha kuwa mwili wangu uko kwenye asiha.

Mferezi wa televisheni ama tivi ambao naufata ni mferezi wa Citizen TV huu ni mfereji ambao huwa na vipindi anuwai vinavyo husu maswala kama vile spoti, uchumi, soka, michezo mbalimbali na pia huwapa watazamaji burudani isiyo ya kifani na kuleta habari za hivi punde Kila zinapochipuka mfereji wa CITIZEN TV ndo ule mfereji ambao nafuatilia sana.

Katika shuguli za yale ibada kutumbuiza na kumshukuru mwenyezi mungu Mimi ni yule ambaye hupigia gita Nimejifunza gita kutoka zile enzi za shule za upili katika somo la mziki na hadi wa leo bado mimi hupiga gita katika kanisa letu kwa ibada ili kumshukuru mwenyezi mungu kwamba.